Ndio na piga kura na ni kitendo ya chukumu muhimu sana la kiraia na la kimadili. Kupiga kura kwangu siyo tu kutimiza haki niliopewa na katiba. Bali ni njia ya kushiriki moja kwa moja katika kuamua mwelekeo wa uwongozi am mstakabali, wa jamii na taifa kwa jumla. Nafanya hivyo nikiwa na ufahamu kwamba sauti yangu ina dhamani, kura yangu inawakilisha maoni yangu kuhusu aina ya uongozi Ninaotaka Sera ninaoiunga mkono na mabadiliko ninayothamani kuona katika nyanja kama elimu, afya, uchumi, ajira na utawala bora. Napiga kura kama ishara ya kueshimu historia mapambano ya wale waliopigania haki za kidemokrasia kabla yangu. Najua kuna watu waliwai kunyimwa haki ya kuchagua au kuchaguliwa. Hivyo kushiriki kwangu ni kutumia furusa hii kuakikisha haipotei.

Kazini nimepata mafanikio mbalimbali ambayo yamenijenga kitaaluma na binafsi kwa kiwango kikubwa. Kwanza moja wapo ya mafanikio yangu makubwa ni kuboresha ufanisi wa kazi yangu za kila siku. Nimejifunza kupanga majukumu vizuri kuweka vipaumbele na kutumia muda kwa tija zaidi. Hii imenisaidia kukamilisha kazi kwa wakati na kwa ubora unaotegemewa. Jambo ambalo limeniongeza kuaminiwa na wakubwa wangu pamoja na wenzangu nimeboresha stadi zangu za mawasiliano na ushirikiano kazini. Nimejifunza kusikiza wengine kutoa maoni kwa heshima na kufanya kazi kwa timu bila mgogoro sio ya lazima. Kupitia hii nimeweza kushiriki kikamilifu katika miradi ya pamoja kuchangia mawazo yenye tija na kusaidia timu kufikia malengo yaliyowekwa. Mafanikio haya yamenifanya nione dhamani ya kazi ya pamoja na kuheshimu mchango wa kila mtu. Nimepanua maarifa na ujuzi wangu wa kitaaluma. Kupitia uzoevu wa kazi, mafunzo na kujifunza kwa vitendo nimeongeza uwezo wangu wa kutatua matatizo kufanya maamuzi na kukabiliana changamoto mpya bila hofu. Mafanikio haya yamenijengea kujiamini zaidi na kufanya niwe tayari kuchukua majukumu makubwa makubwa zaidi.

Kazini napenda sana kupata mafunzo. Yanayo nisaidia kukuza ujuzi wangu kuongeza ufanisi na kunifanya niwe bora zaidi katika taaluma yangu. Kwanza napendelea mafunzo ya kitaaluma ana uhusiano moja kwa moja na kazi ninayoifanya. Kwa sababu hunisaidia kuboresha ubora wa kazi kufahamu mbinu mpya na kuenda sambamba na mabadiliko katika sekta husika. Mafunzo ya uongozi na usimamizi ni muhimu sana kwangu. Mafunzo hayo hunijenga katika kupanga kazi kusimamia muda kufanya maamuzi sahihi na kuongoza au kushirikiana na wengine kwa ufanisi. Hata kama sina nafasi ya uongozi kwa sasa. Naamini mafunzo hayo hunisaidia kuajibika zaidi na kujianda kwa majukumu makubwa ya badaye. Napenda pia mafunzo ya mawasiliano na studi laini. Kama vile mawasiliano bora suluhisho wa migogoro kazi ya timu na huduma kwa wateja. Mafunzo ya teknolojia ni mafunzo wa mfumo ya kisasa pia ni miongoni mwa ninayo dhamani sana kujifunza. Kutumia sana za kidigitali programu mpya au mfumo wa kazi hunifanya niwe wa kisasa. Kuongeza kasi ya kazi na kupunguza makosa.

Ndiyo napenda kununua vitu mtandaoni na mara nyingi unifanya uzoefu mzuri na wenye tija kwa sababu ya kadhaa kununua vitu mtandaoni hunipa urahisi. Na nafasi ya kuona chaguo nyingi kutoka kwa wauzaji mbalimbali bila kuhitaji kusafiri kwenda dukani. Ninaweza kutafuta bidhaa mbalimbali kulinganisha bei kusoma maelezo ya kina na hata kupitia tathimini za wateja wengine. Hii yote huwa kwa urahisi wa kubofya kidogo tu. Kununua mtandaoni hunifadhi muda na nguvu badala ya kutumia safari ndevu. Kupakia magari na kusubiri foleni ninaweza kuchagua na kuagiza bidhaa kutoka mahali popote nilipo ikiwa ni saa ya mapumziko nyumbani au hata kazini. Ninapenda pia jinsi ununuzi mtandaoni unakupa ufahamu wa bei halisi na punguzo kwa haraka. Zaidi ya hayo ununuzi wa bidhaa maalum kama vitabu, teknolojia, nguo au vifaa vya nyumbani mtandaoni kuna chaguo pana. Zaidi kuliko kwenye maduka ya kawaida na mara nyingi bidhaa hizi hazipatikani kwa urahisi sokoni.

Wikendi yangu huwa na shughuli mbali mbali. Kama vile juma mosi mi huenda kanisani kwa ajili ya ibada na huduma nyingine za kidini. Huo ni wakati muhimu sana kwangu kuanza wikendi kwa utulivu wa roho. Siku ya juma pili mimi ufanya mambo ya kawaida kama vile kuosha nguo na kufanya usafi wa mazingira yangu. Baada ya kumaliza kazi za nyumbani mimi hupenda kufanya zoezi ili kuimarisha afya yangu. Baadaye mimi huenda kutembea nje ili kupata hewa safi huwa nafurahia sana kujisikia pamoja na marafiki au waumini wenzangu wa kanisani. Kwa sababu tunatiwa moyo pamoja. Eee. Hayo ndiyo huwa nayafanya katika siku ya weekend.

Uzoefu wa kazi ulionifundisha zaidi ni ule uliokuwa na changamoto nyingi. Na uliolazimisha nijifunze kwa vitendo badala ya nadharia tu. Kwanza nimejifunza kuwa kazi sio kila mara huenda kama ilivyopangwa. Kulikuwa na nyakati ambapo mambo yalibadilika ghafla ratiba vipaumbele au mahitaji ya wakubwa. Uzoefu ulinifundisha umuhimu wa kubadilisha na kuwa tayari kujifunza mambo mapya bila kulalamika. Zoefu wa kufanya kazi na watu wa tabia na mitazamo tofauti umenifundisha mengi sana. Nimejifunza kuvumilia kusikiliza kwa makini na kuheshimu maoni ya wengine hata kama hayatatofautiana na yangu. Hili inanisaidia kuboresha mawasiliano yangu, kupunguza migogoro na kujenga ushirikiano mzuri kazini. Nimejifunza kuwajibika kikamilifu kwa kazi zangu. Kulikuwa na wakati nilifanya kosa au nilishindwa kufikia matarajio lakini badala ya kulaumu wengine nimejifunza kukubali makosa, kujifunza kutokana nayo na kuboresha utendaji wangu zoefu huu umenijenga kimaadili na kutufanya niwe mwajibikaji zaidi.

Tebia ya watu inaonichukiza saidi. Ni kutokua waaminifu ninapo kutana na mtu anayesema uwongo. Kuficha ukweli au kujifanya tofauti na alivyo kuwa maslai binafsi unikera sana kwa sababu uondoa imani bila uaminifu ni vigumu kujenga uhusiano. Pia ni kukosa heshima kwa wengine. Hii inaweza kuwa kwa njia lugha chafu dharau ee kudharau wengine kwa cheo umri ya hali yao. Au kutosikiliza maoni ya watu wengine. Naamini kila mtu anastahili kuheshimiwa hata kama hatukubaliani. Tabia nyingine ni kutojali majukumu na lawama zisizo za msingi. Watu wanaokwepa uwajibikaji kulaumu wengine kwa makosa yao au kufanya kazi kwa uzembe. Bila kujali athari kwa wengine eem wivu uliopitiliza na chuki isio na sababu e hunichukiza pia badala ya kuhamasishana na kusaidiana baadhi ya watu hupenda kuona wengine hupenda kuona wengine wakishindwa. Tabia hii hujenga mazingira hasi na kuvunja mshika.

Ninapofuraha kuwa nyumbani mi upenda kufanya mambo yanayonipa utulivu. Raha na kunisaidia kujijenga binafsi. Kwanza upenda kupumzika kwa amani na kusikiliza mziki ninaopenda. Au nikitazama kipindi au filamu ninayofurahia. Napenda kusoma au kujifunza jambo jipya. Naweza kwa kusoma kitabu makala au hata kujifunza ujuzi mpya mtandaoni. Kufanya hivi unipafuraha kwa sababu na hisi naendelea kukua kiakili hata nikiwa nyumbani. Ninapofuraha nyumbani upenda kushugulika na mambo ya nyumbani kama vile kusafisha kupanga mazingira yangu. Kuona nyumba ikiwa safi na yenye mpangilio uniongeza furaha zaidi. Pia utumia muda kuwasiliana na familia au marafiki iwe kwa mazungumzo ya ana kwa ana au kupitia simu. Kushiriki vicheko hadithi na mawazo unifanya nijisikie karibu zaidi na watu ninao wapenda.

Wakati wa mapumziko, kazini hufanya mambo, yanayonisaidia kupumzisha akili na kurejesha nguvu ili niendelee kufanya kazi kwa ufanisi. Kwanza hutumia muda huo, kupumua na kujitenga kidogo na kazi, labda kwa kutembea kwa dakika chache kunyosha mwili na kukaa sehemu tulivu. Wakati mwingine, hula nakunywa kitu chepesi kama chai kahawa au vitafuno. Hii hunipa nguvu na kunifanya nijisikie nafsi kabla ya kurejea kwenye majukumu yangu hutumia mapumziko kuwasiliana na wenzangu wa kazi. Naweza kuzungumza kwa urafiki, kubadilishana mawazo, au hata kucheka kidogo. Mahusiano haya, mazuri ujenga mazingira chanya, kazini na kupanguza msongo. Pia hutumia muda huo kuangalia simu kwa kiasi kusoma ujumbe muimu. Habari fupi au kupanga mambo ya binafsi yasiyohusiana sana na kazi. Hata hivyo hujitahidi kutoruhusu simu ichukue muda wote wa mapumziko.

Mimi ningependelea kutembelea ugiriki kwa sababu ni chanzo kikubwa cha historia na ustaarabu wa dunia. Mimi ningependa kuona Athens na Akropolis kujionea Parthenon na kujifunza historia ya demokrasia ya kwanza duniani Delphi mahali palipo chukuliwa kwa kitovu cha kiroo katika ugiriki ya kale Olympia asili ya michezo ya ulimpiki. Kuona uwanja wak ale. Kungekuwa tukio la kipekee. Pia makumbusho ya kale, sanamu, maandishi na falsafa za Plato na Aristoto. Miji ya kale iliyo karibu na bahari huchanganya historia mandari nzuri na utamaduni. Kwa ujumla ningependa ugiriki kwa sababu inanipa nafsi ya kujifunza historia falsafa, siasa na sanaa ya mwanzo wa ustarabu wa magharibi, huku nikifurahia uzuri wa mazingira yake.